Hospitali mtu anajipata akienda kama ni mgonjwa tu, lakini kama hauko mgonjwa unaweza kaa hata miaka mitano kama hujakanyanga hospitalini, lakini iwapo ukona shughuli ama ukona mahali ambapo unaumwa na unahitaji kumwona daktari mara kwa mara, hapo inabidi utembelee kulingana na ile daktari amekuita.